Kwa kweli, mimi ni mta naipenda kuwahi sana. Napenda kufika kwenye miadi yangu mapema. Kwa sababu sipendi haraka za dakika ya za mwisho. Kuwahi, kuna nipa mdao kutulia na kujipanga kablea kuwanza kazi au mazungumzo. Hata hivyo, kuna wakati mwingine ambapo mambo haya jaseti vizuri. Labda kwa sababu ya msongamano wa magari na najikuta ni mechelewa kidugo. Lakini kwa silimia kubwa, mimi ni mtuwa kuzingatia wakati sana.

Kwangu mimi, sera ya kampuni ambayo naona kuwa muhimu zaidi ni ile inayohusu uwiano wa kazi na maisha binafsi, yaani work-life balance. Ninaamini kuwa mfanya kazi anapopewa fursa ya kupumzika kwa mda na mda na familia yake. Anarudi kazini akiwa na nguvu mpya na ubunifu zaidi. Sera hii inasaidia sana kupunguza msongamano wa mawazo na kuongeza morali ya kazi. Kampuni inayojali afya ya akili na furaha ya wafanya kazi wake. Mara nyingi hupata mafanikio kubwa. Kwa sababu watu hufanya kazi kwa upendo na si kwa shinikizo tu.

Kwa kweli, mimi ni mtuanaye penda sana kuvaa kofia. Hasa wakati wajua kali au ninapokuwa nje kwa matembezi tu. Kofia inanisaidia kujikinga na miunzi ya jua. Lakini pia nisehemu ya mtindo wangu wa mavazi. Ninapenda zaidi kofia za aina ya baseball cups. Kwa sababu ni raisi kuzivaa na nguo yoyote ya kawaida. Ingawa sipendi kuvaa kofia nikiwa ndani ya nyumba au kwenye ofisi rasmi Nikiwa kwenye mapumziko ya wikendi Kofia nikitu cha lazima kwa ngu Iliniokane na dhifu na najihisi vizuri.

Swali hii ni muhimu sana kwa sababu kila moja wetu ana maeneo ambayo anahitaji kuboresha, anapokuwa kazini. Kwangu mimi hatua ya kwanza ya kushugulikia udhaifu wangu ni kutambua na kukubali kuwa bado nikona niko kwenye mchakato wa kujifunza. Kwa mfano, kama udhaifu wangu ni kusimamia muda wakati wa miradi mikubwa, Mimi hutumia sana za kidigitali kama kalenda na orodha ya majukumu ili kuhakikisha sichelewi. Pia mimi hupenda kuomba ushauri na maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu. Maoni yao hunisaidia kuona mambo ambayo labda sikuwa nimeyaona mwenyewe. Badala ya kugopa makosa, mimi huyachukulia kama fursa ya kukua na kuwa mfanyikazi bora zaidi. Mwisho, mimi huwekeza muda wangu katika mafunzo ya ziada. Kama kusoma vitabu au kuhudhuria semina zinazolenga kurekebisha mapungufu hayo. Ninaamini kuwa kwa kuwa na nia dhabiti na nidhamu. Udhaifu uneza kugeuka kuwa nguvu kubwa kazini.

Kuna mambo mengi ninayoyapenda kuhusu shirika langu, lakini kubwa zaidi ni mazingira ya kazi na ushirikiano uliopo miongoni mwa wafanyakazi. Katika shirika letu, kuna utamaduni wa kusaidiana na kuinua vipaji vya kila mmoja. Jambo ambalo linanifanya nijihisi kuwa sehemu ya familia kubwa na si mfanyikazi tu wa kawaida. Pia ninapenda jinsi shirika linavyowekeza katika maendeleo ya wafanyakazi wake, kupitia mafunzo mbalimbali na fursa za kujendeleza kitaaluma. Hii inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi kwa sababu najua kuwa juhudi zangu zinatambuliwa na kuthaminiwa. Mwisho, shirika letu lina malengo ya wazi na maono yanayoeleweka. Tunapofanya kazi tukiwa na lengo moja la kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Inanipa furaha kubwa kwa mwanachamu, mwanachama wa timu hii. Mazingira hata ya wazi na uadilifu ndio yanayonifanya nifurahie kuamka kula asubuhi na kuja kazini kutoa mchango wangu.

Tunda nilalolipenda zaidi kuliko yote ni embe. Ninaamini embe ni mfalme wa matunda yote kwa sababu ya ladha yake ya kipekee. Utamu wake na harufu yake inayovutia sana. Kuna aina nyingi za maembe. Lakini mimi napenda yale yanayoiva vizuri na kuwa na nyamalaini. Kando na utamu wake, embe ni tunda lenye afya sana. Limesheheni vitamini mbalimbali kama vitamini A na C ambazo ni muhimu kwa kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha afya ya ngozi Kila mara ninapo kula embe najihisi nimepata nguvu mpya na burudani ya kweli hasa wakati wa msimu wa joto. Pia napenda jinsi embe linavyoweza kutumika kwa njia mbalimbali Unaweza kulila likiwa freshi kutengeneza juisi nzito na tamu au hata kuliweka kwenye saladi ya matunda Kwangu mimi, hakuna tunda jingine linaloweza kuchukua nafasi ya embe katika sahani yangu ya chakula.

Ndiyo, mimi ni mfataji mkubwa wa matukio ya kitaifa Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu kimeunganishwa Napenda kujua kinachoendelea katika nchi nyingine Iwe ni masuala ya kisiasa, mabadiliko ya kiuchumi au hata uvumbuzi mpya wa kiteknolojia kufatilia habari hizi hunisaidia kuwa na kuelewa mapana zaidi wa jinsi ulimwengu ulvyobadilika na jinsi matukio haya yanavyoweza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani. Kila asubuhi mimi hutumia muda wangu kusoma magazeti ya mitandaoni au kusikiliza idhaa ya habari za kimataifa. Napenda sana kufatilia mijadala kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na juhudi za mataifa mbalimbali katika kutafuta suluhu za kudumu. Pia kufuatilia matukio ya kimataifa kunanipa mada nzuri za kuzungumza na marafiki zangu na kunifanya nione kuwa mimi ni sehemu ya jamii pana ya ulimwengu. Ninaamini kwa kuwa ni muhimu kwa kila kijana kuwa na uelewa wa masuala ya kimataifa ili tuweze kushindana na kushirikiana vyema katika soko la ajira na maendeleo ya kijamii.

Ndiyo, ni mewai kutembelea mtu na ziwa Mara kadhaa. Na kila mara imekua uzoefu wa kipekee sana. Nakumbuka safari yangu ya kutembelea ziwa Victoria. Nilivutiwa sana na ukubwa wake na jinsi maji yalivyotulia asubuhi na mapema. Mazingira ya ziwani yana utulivu wa ajabu ambao unasaidia sana kupumzika na kusahau kelele za mjini. Mimi nimeshaawahi kutembelea mtu mmoja mkubwa kijijini kwetu. Tofauti ya ziwa ambalo limetulia mtu unasauti wake na sauti yake ya pekee maji yanapopita kwenye mawe na harakati hizo za maji zinanipa hisia ya uhai na nguvu. Nilifurahia sana kuona watu wakivua samaki na wengine wakitumia maji hayo kwa shugli za kila siku. Kwa maoni yangu, kutembelea vyanzo vya maji. Kama mito na maziwa ni muhimu sana kwa afya ya kili. Mazingira haya yanatukumbusha uzuri wa asili na umuhimu wakuitunza mazingira yetu. Ili vizazi vijavyo viwezi kufurahia ni mahizi pia. Kila nikipata nafasi, ninapenda kurudi tena ziwani kufurahia upepo mwanana na mandhari nzuri.

Kusema ukweli, mimi ni mtu anaependa sana kufanya manunuzi katika masoko ya asili na maduka madogo madogo ya mitaani. Napenda mazingira ya masoko haya kwa sababu kuna muingiliano wa kijamii. Unaweza kuzungumza na wafanya biashara, kuulizia hali zao na hata kupata mpunguzo wa bei kupitia majadiliano. Katika masako haya, bidhaa nyingi hasaa vyakula kama mboga na matunda huwa ni freshi na zinatoka moja kwa moja mashambani. Hata hivyo, kuna wakati ambapo mimi utumia maduka makubwa ya kisasa au supermarkets pale ninapohitaji bidhaa malum za nyumbani ambazo hazipatikani kiraisi sokoni. Maduka haya yanafaida ya kuwa na kila kitu sehemu moja. Jambo linalookoa muda unapotaka kufanya manunuzi makubwa ya mwezi. Lakini pia hivi karibuni nimeanza kupenda kufanya manunuzi kwa njia ya mtandao. Ni rahisi sana kuagiza kitu ukiwa nyumbani na kikakufikia mlangoni pako bila usumbufu wa usafiri. Kwa ujumla, uchaguzi wangu wa mahali pa kununua vitu, unategemea sana na kile ninachohitaji na muda nilio nao siku hiyo. Hiwe ni sokoni, supermarket au mtandaoni. Muhimu kwangu ni kupata bidhaa bora kwa bei inayofaa.

Chakula ni nachopenda zaidi kula jioni ni ugali wa dona na mboga za majani na samaki wa kukaanga Napenda chakula hiki kwa sababu ni chenye afya na kinashibisha vizuri baada ya siku ndefu ya kazi ugali wa dona na virutubisho vingi na mboga za majani kama sikuma wiki au mchicha hunipa nguvu na vitamini zinazoitajika mwilini. Pia jioni ni wakati ambapo familia yangu hukusanyika mezani. Kula samaki wa kukaanga pamoja na mchuzi wa nyanya na kitungu ni burudani ya kueli kwangu. Mara nyingine napenda kuongeza matunda kama maparachichi pembeni ili kupata mlo kamili. Chakula cha jioni siyo tu kuhusu kushibisha tumbo. Bali ni wakati wakutulia na kufuraiya ladha nzuri ya nyumbani. Mwisho, napenda kumalizia mlo wangu na kikombe chachai ya rangi yenye viyungo kama tangawizi au mdalasini. Hii hunisaidia kuyeyusha chakula vizuri na kunifanya nilale usingizi mnono. Ninaaminikuwa kula chakulabora na chenye kutosha jioni ni siri ya kwanza siku inayofuata ukiwa mchangamko ukiwa na mchangamko na nguvu mpia.

Leo ningependa kuzungumzi ya rangi ninayipenda zaidi na kwa nini rangi hii ni ya muhimu kwangu rangi ninayipenda kuliko zote ni rangi ya blue sababu kuu inayonifanya nipende blue ni kuwa sababu inani kumbusha utulivu wa bahari na anga kubu walisilo na mwisho kila ninapotaza marangi hii mimi huhisi ya maani na utulivu wa akili Jambu ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, enye shugli nyingi. Pia, bluu ni rangi na yaweza kutumika katika mazingira mingi. Kwa mfano, napenda kufaa nguo bluu kwa sababu inanipe ya muonekano, wakitaluma na wakuaminika. Katika nyumba yangu nimepaka rangi bathi ya kuta kwa kivuli cha bluu hafifu ili kuleta hali ya baridi na faraja. Ingawa kuna rangi nyingine nzuri kama nyekundu au kijani blu inabaki kuwa chagulangu namba moja. Daima kusababia uzuri wake, wasili na hisia ya usalama inayotua.

Kwa binafsi, mimi huweka picha zangu kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook. Lakini ninafanya hivyo kwa uwangalifu sana. Sababu kuu ya kuweka kapicha hizi ni kushirikiana na marafiki na familia ambao wanaishi mbali. Ni njia nzuri ya kuonyesha matukio muhimu katika maisha yangu kama vile safari, sherehe za kuzaliwa, au mafanikio flani. Inasaidia kuweka kumbu kumbu za kidigitali ambazo tunaweza kuzitizama miaka mingi badae. Hata hivyo, mimi ni mtu anaethamini sana usalama na faraha. Situmi picha kwa siku na kuwa siweki picha zinazo onyesha mahali ninapohishi au maelezo ya siri kama familia yangu. Naamini kuwa umuhimu wa kuwa na usawa ni vizuri kufurahia mitandao Lakini pia ni muhimu kulinda maisha yako kibinafsi Kwa ufupi picha mitandaoni ni nzuri Kwa ajili ya kumbukumbu Lakini usalama unapasa kuanza kwanza daima.

Katika ulimwingu wa sasa, teknolojia imetuwezesha kushirikiana na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani bila kuhitaji kuwa ofisi moja. Siri kubwa ya mafanikio katika kazi ya aina hii ni mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Mimi hutumia sana zana kama Zoom au Google Meet. Kwa mkutuano ya video, ili tuweze kuonana na kuelewana vizuri. Pia tunatumia programu kama Slack au WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka ya kila siku. Jambo lingine muhimu ni nidhamu binafsi. Unapofanya kazi ukiwa mbali, unapaswa kupanga muda wako vizuri ili kutimiza malengo yeliyowekwa kwa wakati. Mimi hupenda kutumia ratiba maalumu Ili kuhakikisha kuwa ninafuatilia majukumu yangu bila usumbufu Ingewa changamoto kama tofauti za saa na matatizo ya mitandao hujitokeza kufanya kazi na timu ya mbali Kuna nipa uhuru na fursa ya kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu wa tamaduni tofauti.